Kila asubuhi ninapoamka, ninaanza siku yangu kwa utaratibu maalum unaonisaidia kujiandaa kimwili, kiakili na kihisia. Utaratibu huu hunipa mwelekeo mzuri wa siku nzima na hunisaidia kuwa na nidhamu, umakini na ari kufanya kazi zangu kwa ufanisi. Kwanza kabisa naamka mapema asubuhi mara nyingi kabla ya jua kuchomoza. Saa ya kwanza ya subuhi ni muhimu sana kwangu kwa sababu mazingira huwa tulivu na akili ikohuru Baada ya kuamka, ninajipa dakika chache ya kua kunyoosha mwili wangu ili kuondoa usingizi na uchovu wa siku kunyoosha hunisaidia kuamusha misuli na kuboresha mzunguko wadamu mwilini Baada ya hapo, ninaenda bafuni kuoga au kuosha uso wangu kwa maji baridi Hatuaa hii hunifanya nijisikie mchangamfu na tayari kuanza siku usafi wa asubuhi ni muhimu kwa afya na pia huongeza kujiamini Baade ya kuosha, napiga mswaki ili kudumisha afya ya kinywa na meno yangu Kisha nachukua muda mfupi wa kutafakari au kusali Hu ni wakati wa ushukrani, kujitathmini na kujiwekea malengo ya siku kutafakari hunisaidia kutuliza mawazo, kupunguza msongo wa mawazo na kuanza siku nikiwa na mtazamo chanya Wakati mwingine, huandika mambo machache muhimu ninayotaka kutimiza siku hiyo ili nijipange vizuri Bada ya hapo, ninajiandaa kwa kula kifungua kinywa kifungua kinywa ni mlo muhimu sana kwa sababu hunipa nguvu za kuwanza shuguli za siku Mara nyingi hula chakula chenye lishe kama vile chai, uji, mayai, matunda au mkate Chakula kizuri hunisaidia kuwa na nguvu umakini na kuepuka uchovu wa mapema Baada ya kula, ninavaa nguo zangu kulingana na shuguli za siku Ikiwa ninaenda kazini au shuleni, huhakikisha nimevaa nadhifu na kwa wakati Wakati huu pia huangalia ratiba yangu ya siku, barua wapepe au ujumbe muhimu ili nijue majukumu yanayo nisubiri Kabla ya kuondoka nyumbani, huhakikisha kuwa nimepanga vitu vyangu muhimu kama vile, simu, vitabu au nyaraka. Pia huwaaga watu wa nyumbani, huwaaga watu wa nyumbani kwa heshima na upendo, jambo linaloimarisha mahusiano mema na kuanza siku kwa amani. Kwa ujumla, mambo ninayoyafanya kila asubuhi hunisaidia kuwa mtu mwenye nidhamu, mwenye afya na mwenye malengo. Utaratibu wa asubuhi ni msingi muhimu wa mafanikio ya siku nzima Ninaamini kuwa kuanza siku vizuri huongeza nafasi ya kuifanya iwe siku yenye tija na mafanikio.

Napenda sana kutumia muda wangu na familia yangu kwa sababu familia ni nguzo muhimu ya maisha ni mahali ninapopata upendo, msaada, faraja na ushauri kushirikiana na familia hunifanya nijisikie salama, mwenye furaha na mwenye amani ya moyo Kuna mambo mengi ninayopenda kufanya nikiwa na familia yangu, na kila moja lina umuhimu wake. Kwanza kabisa napenda kuzungumza na familia yangu. Tunapopata muda wa kukaa pamoja, huwa tunashiriki mazungumzo kuhusu siku zetu, kazi, masomo na changamoto mbalimbali za maisha. Mazungumzo haya hutusaidia kuelewana zaidi, kujifunza kutoka kwa uzoefu wa kila mmoja na kuimarisha mshikamano wa kifamilia. Pia hutusaidia kutatua matatizo kwa amani na busara. Pili, napenda kula pamoja na familia yangu wakati wa chakula ni muda wa pekee sana kwetu. Tunapokula pamoja huwa tunafurahia chakula huku tukicheka na kubadilishiana hadithi mila hii hutujenga kama familia na hutufundisha maadili kama vile shukrani, heshima na kushirikiana Chakula cha pamoja pia huleta hisia ya umoja na upendo Pia ninapenda kufanya shughuli za burudani na familia yangu. Mara nyingi huangalia vipindi vya televisheni, filamu au mechi za michezo pamoja. Wakati mwingine, hutoka nje kwa matembezi, kutembelea marafiki au kuenda sehemu za mapumziko. Shughuli hizi hutusaidia kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kuunda kumbukumbu nzuri za pamoja. Zaidi ya hayo, napenda kusaidiana na familia katika kazi za nyumbani. Tunapofanya usafi, kupika au kupanga nyumba pamoja, kazi huwa nyepesi na ya kufurahisha zaidi. Ushirikiano huu hutufundisha uwajibikaji, nidhamu na umuhimu wa kusaidiana katika maisha ya kila siku Napenda pia kusherehekea matukio maalumu na familia yangu kama vile siku za kuzaliwa, siku kuu au mafanikio fulani Sherehe hizi huleta furaha kubwa na hutukumbusha umuhimu wa kutathminiana na kufurahia hatua nzuri katika maisha ni wakati wa kushukuru, kusherehekea na kuimarisha mahusiano ya kifamilia. Kwa ujumla, kufanya mambo pamoja na familia yangu hunipa furaha ya kweli. Hunifanya nijisikie kupendwa na kutathminiwa Ninaamini kuwa familia yenye umoja na mawasiliano mazuri hujenga watu wenye maadili mema na maisha yenye furaha. Ndio maana ninatathmini sana kila wakati ninaopata kuwa na familia yangu.

Ndiyo, napenda maua sana. Maua hunivutia kwa uzuri wao wa asili, rangi zao angavu na arufu mzuri. Kila ua lina mvuto wake wa pekee na hufanya mazingira yaonekane ya kuvutia na yenye uhai. Napenda mauwa kwa sababu huniletea furaha na amani ya moyo. Ninapo yaona huisi utulivu na hupunguza msongo wa mawazo. Maua pia hunikumbusha uzuri wa uumbaji na umuhimu wa kutunza mazingira. Bustani yenye maua mazuri huifanya nyumba au eneo lolote lionekane safi, la kuvutia na lenye kupendeza. Pia napenda maua kwa sababu yana maana ya kihisia. Mara nyingi hutumika kuonyesha upendo, shukrani, heshima au upole. Kupokea au kutoa maua ni njia nzuri ya kuwasilisha hisia bila maneno mengi. Maua huleta tabasamu na huimarisha mausiano kati ya watu. Kwa ujumla, napenda maua kwa uzuri wao, harufu yao na ujumbe mzuri wanaoleta ni ishara ya maisha, upendo na matumaini.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kuwahudumia na kuwasaidia watu kwa ufanisi. Napenda jukumu hili kwa sababu hunipa na fasi ya kutumia maarifa na ujuzi wangu kutatua matatizo, kutoa suluhisho na kuleta mabadiliko chanya katika kazi ninayo ya fanya. Ninapohisi kuwa mchango wangu na leta manufaa kwa wengine, hupata kuridhika na motisha ya kufanya kazi kwa bidhii zaidi. Kazini napenda sana jukumu linalohusisha mawasiliano na ushirikiano. Kufanya kazi na watu wengine hunifundisha uvumilivu, usikiliza kwa makini na kuheshimu maoni tofauti. Ninapo wasiliana vizuri na wenzangu wa wateja kazi huenda kwa urahisi na mazingira ya kazi huwa ya amani na mshikamano. Ushirikiano huu hunisaidia pia kujifunza mambo mapya kila siku. Pia napenda jukumu la kupanga na kusimamia kazi. Kupanga majukumu, kuweka vipaumbele na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati hunipa hisia ya uwajibikaji na nidhamu. Jukumu hili hunifundisha umuhimu wa mda, mpangilio mzuri na kufanya maamuzi sahihi. Ninapofanikiwa kutimiza malengo ya kazi, huhisi fahari na kujiamini zaidi. Zaidi ya hayo, napenda jukumu linalonipa na fasi ya kujifunza na kujiendeleza kitaaluma. Kila kazi ninayo ya fanya huniongeza uzoefu na kunisaidia kuboresha uwezo wangu. Hili hunifanya nipende kazi yangu zaidi kwa sababu nahisi na kuwa na ku na kuwa bora siku baada ya kazi. Kwa jumla, jukumu nilalolipenda zaidi kazini nilile lilaloniruhusu kusaidia wengine, kushirikiana na kukua binafsi. Jukumu hilo hunifanya nifurahie kazi yangu na kuifanya kwa moyo wangu wote. Nikizua kuwa mchango wangu na thamani ya maana.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukua kitaaluma na kuwa mtaalamu anaye heshimika katika eneo langu la kazi Natamani kupata ujuzi na uzoefu wa kutosha ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi, kwa ubora wa juu na kwa kujiamini Kupitia juhudi na nidhamu na lenga kufikia kiwango ambacho mchango wangu unatambulika na kuleta matokeo chanya Kwa muda mrefu napenda kuwa katika nafasi ya uongozi au wajibikaji mkubwa zaidi Lengo langu si cheo peke, bali ni uwezo wa kuongoza wengine kwa mfano mzuri, kuahamasisha wafanye kazi kwa bidii na kusaidia timu kufikia malengo yake. Nataka kuwa kiongozi anayesikiliza, anayeshimu wengine na anayechochia maendeleo kazini. Pia ni na lengo la kuendelea kujifunza na kujiboresha. Dunia ya kazi ubadilika kila wakati. Hivyo ni muhimu kuwa tayari kujifunza teknolojia mpya, mbinu bora za kazi na maarifa mapya. Kupitia mafunzo na uzoefu, natamani kubaki relevant na mwenye mchango wa maana katika kazi yangu. Zaidi ya hayo, lengo langu la muda mrefu ni kupata utulivu wa kifedha kupitia kazi yangu. Nataka kazi yangu iwe chanzo cha maisha bora. Si kwangu tu bali pia kwa familia yangu. Kupitia kipato halali na juhudi za dhati na lenga kujenga maisha enye usalama na heshima Kwa ujumla, lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mfanya kazi bora, kiongozi mwema na mtu anayetowa mchango chanya kwa jamii Ninaamini kuwa kwa bidii ni dhamu na uvumilivu malengo haya ya naweza fanikiwa.

Mara nyingi ninatumia wi-fi. Hasa ninapokuwa nyumbani au kazini. Napendelea wi-fi kwa sababu nithabiti zaidi, inakasinzuri, na hunirusu kutumia interneti kwa muda mrefu bila kuhofia matumizi makubwa ya garama. Wi-fi hunisaidia kufanya kazi, kujifunza, kutazama video, na kuwasiliana kwa uraisi. Hata hivyo, ninapotoka nje au ninapokuwa safarini kutumia data ya simu. Data ya simu hunipa uhuru wa kuendelea kuunganisho na interneti popote nilipo Hasa pale ambapo wifi haipatikani Ingawa data ya simu inayeza kuwa na garama zaidi ni muhimu sana kwa mawasiliano ya haraka na matumizi ya dharura Kwa ujumlia, kutumia wifi na data ya simu kulingana na mazingira niliopo Kila mojo inafaida zake na kuchagua ipi itumike hutegemea upatikanaji garama na maitaji ya wakati huo.

Napendelea suruali kuliko sketi. Suruali hunifanya nijisikie huru zaidi na mwenye raha ninapofanya shughuli za kila siku ni rahisi kuvaa kazini, nyumbani, au ninapokuwa safarini na huniruhusu kusonga bila usumbufu Pia napenda suruali kwa sababu ni ya vitendo na inaweza kuvaliwa katika mazingira mengi tofauti inaendana vizuri na aina mbalimbali za mavazi na hutoa muonekano wa nadhifu na wa kujiamini Ingawa sketi nazo ni nzuri na zina mvuto wake, kwa upande wangu suruali hunipa faraja na urahisi ninaouhitaji zaidi.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni kuogelea kwa kina Ningependa kujaribu mchezo huu kwa sababu ni wakipekee na hunipa nafasi ya kuona ulimwengo wa chini ya maji ambao watu wengi hawaoni kuogelea baharini huku ni kitazama samaki wa rangi mbalimbali na mimea ya baharini kungekua tukio la kusisimua na la kukumbukwa Mchezo huu pia univutia kwa sababu hunifundisha ujasiri, umakini na uthibiti wa pumzi kuwa chini ya maji kuna hitaji utulivu wa akili na nidhamu, jambo ambalo lingeongeza uwezo wangu wa kujithibiti. Zaidi ya hayo, ni njia nzuri ya kujifunza kuhusu mazingira ya bahari na umuhimu wa kuyaifathi. Kwa ujumla, ningependa kujaribu mchezo huu kwa sababu ni changamoto mpya wa kusisimua na wenye uzoefu wa kipekea mbao ungepanua mtazamo wangu na kunipa kumbukumbu nzuri ya maisha.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo rahisi lakini yenye maana, kwa mfano kuzungumza pamoja kuhusu siku zetu, kula chakula kwa pamoja na kutazama vipindi au mechi. Pia napenda matembezi mafupi hasa jioni au wikendi kwa sababu yanatoa nafasi ya kupumzika na kuimarisha uhusiano muda huo hunipa furaha na kunisaidia kupunguza mawazo ya kazi au masomo Pia napenda kufanya michezo ya bodi na familia, kama chess, ludo au karata. Inatufanya tutabasamu na kushirikiana Wakati mwingine, tunapenda kupika pamoja, kujaribu mapishi mapya au kutengeneza dessert. Ni jambo la kufurahisha na la kufundisha watoto pia. Vile vile, mara nyingi huwa tunapanga safari fupi za wikendi, kwenda bustani, mbuga za wanyama au kumsafisha pwani shughuli hizi hutoa fursa za kujenga kumbukumbu nzuri na za kuzungumza bila vikwazo vya simu au kazi. Kwa kifupi, chochote kinachotufanya tuwe pamoja, kucheka na kushirikiana kinanifanya nipende muda na familia zaidi.

Katika dunia ya leo inayotegemea teknolojia, vitisho vya mtandao vinazidi kuenea kwa kasi na hivyo kufanya usalama wa kibinafsi kuwa jambo la muhimu sana. Kujilinda didhi ya vitisho hivyo kuna hitaji mchanganyiko wa uangalifu, elimu na kutumia teknolojia kwa busara. Kwanza, mtu wanapaswa kutumia nywila imara na tufauti kwa kila akaunti ya mtandao. Nywila nzuri ni ile inajumwisha ya rufi kubwa na ndogo, namba na alama maalumu, na ipaswi kurudiwa katika akaunti tofauti. Zaidi ya hayo, kueka udhibitisho wa vipengele viwili hutua wa kinga ya ziada. Kwani hata mtu wa kiiba nywila zako, hawezi kuingia bila vipengele cha pili cha udhibitisho. Pili ni muhimu kuwa makini na viungo na barua pepe zisizo za kawaida. Wadukuzi hutumia mbinu za fishing ilikuiba taarifa binafsi na mara nyingi hujaribu kuiga mitandao halali Kila wakati nivyema kuangalia URL na kuwa na mashaka kabla ya kubofya vile vile, sasisho la mara kwa mara la mifumo ya kompyuta na programu lina zuia wadukuzi kutumia dosari za zamani kufikia data zako Programu zisizo na sasisho ni nyufa rahisi kwa mashambulizi ya mtandao Tatu, mtu wanapaswa kuepuka kushiriki tarifa binafsi kiolela namba za simu anuani tarifa za fedha na nyula haziwezi kushirikuwa hadharani au kwenye mtandao ekijami kuongeza uangalifu katika kutumia wifi za uma pia ni muhimu Nibora kutumia mtandao wa kibinafsi au VPN ili kulinda tarifa zako Mwisho, uchunguzi wa mara kwa mara wa akaunti za baruapepe, benki na mitandao ya kijamii unaweza kusaidia kugundua shughuli zisizo za kawaida mapema kabla hazijaadhiri Kwa mtasari, kujilinda kutoka vitisho vya mitandao ni mchakato unayotaji taadhari ya kila siku elimu kuhusu vitisho vya mitandao na matumizi ya teknolojia salama Kwa kuzingatia hatua hizi, mtu anaweza kupunguza hatari ya kuibiuwa kwa taarifa binasi na kuakisha usalamu wake mtandaoni.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayo jumuhisha mawazo ya vitendo na ujuzi wa moja kwa moja kazini. Kwa mfano, mafunzo ya jinsi ya kupanga muda na kipaumbele cha kazi, mawasiliano ya kitaalamu na utatuzi wa matatizo yamenisaidia katika kufanya kazi kwa ufanisi. Vile vile, mafunzo yanayo husiana na teknolojia au zanaa za kazi yamenisaidia kupunguza makosa na kuongeza ubora wa kazi yangu. Pia, mafunzo ya kazi ya timu na ushirikiano ya menisaidia kuelewa jinsi ya kushirikiana na wenzangu kushugulikia migongano kidogo na kuwakikisha kila mtu anapata nafasi ya kuchangia Kwa kifupi, mafunzo anayojumuisha ujuzi wa vitendo, mbinu za kiutawala na mawasiliano yamenisaidia zaidi Kwani yanabadilisha mbinu ya kufikiria na kufanya kazi na kunipa msingi dhabiti wa kukabiliana na changamoto mbalimbali kazini.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Kupanda milima hunipa nafasi ya kupumzisha akili, kufanya mazoezi ya mwili na kufurahia mazingira ya asili. Hewa safi, mandhari nzuri na ukimya wa milimani hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye nguvu zaidi. Pia napenda changamoto inayokuja na kupanda milima. Inahimiza uvumilivu, nidhamu na kujitambua. Kufika kileleni huleta hisia ya mafanikio na hunikumbusha umuhimu wa juhudi na subira katika maisha.

Kazi ya mwanafunzi wa teknolojia inahitaji stadi fulani za msingi ambazo zinawezesha kushugulikia taarifa, kutumia zana za kijiditali, na kutoa suluhisho kwa changamoto zinazojitokeza. Stadi ya chini kabisa ni uelewa mzuri wa lugha ya kisayansi na teknolojia, kwani ni muhimu kusoma, kuelewa na kuandika kwa usahihi ili kueleza mawazo na matokeo. Bila uelewa huu, maelezo na majibu hayataweza kufika kwa usahihi. Pili, uwezo wa kutumia kompyuta na programu za msingi ni muhimu. Mwanafunzi wa teknolojia lazima awe na ujuzi wakutumia kompyuta, interneti na programu za kawaida kama zana za neno, spreadsheet na programu za mitandao. Hii inarahisisha kupata taarifa, kusindika data na kuwasilisha matokeo kwa ufasaha. Aidha, uwezo wakuchambua na kutatua matatizo ni study nyingine muhimu. Kazi ya teknolojia mara nyingi inahusisha changamoto za kiufundi na mwanafunzi lazima awe na akili ya kuangalia tatizo, kuchambua taarifa na kutoa suluhisho lenye mantiki. Pia, uwezo wakujifunza haraka ni muhimu sana, kwani teknolojia hubadilika mara kwa mara na mtu lazima ajifunze zana na mbinu mpya ili kushughulikia changamoto kwa ufanisi. Kwa muktasari, study ya chini kabisa kwa mwanafunzi wa teknolojia ni mchanganyiko wa uelewa wa lugha, ujuzi wa kompyuta, uchambuzi wa taarifa, utatuzi wa matatizo na uwezo wa kujifunza haraka. Study hizi ndizo msingi wa kuhakikisha mwanafunzi anaweza kushughulikia kazi za teknolojia kwa ufasaha na kwa ufanisi.

Mara nyingi napenda kucheza na marafiki zangu wa karibu na familia. Marafiki husaidia kufanya mchezo ya keyboardi au ya video kuwa ya kufuraisha zaidi. Huku familia ikinipa nafasi ya kushirikiana katika mchezo ya jadi, mchezo ya nje au mbinu ya kupumzika pamoja. Pia, mara nyingine napenda kucheza peke yangu, hasa mchezo inayohitajika umakini au mbinu, kama chess au sudoku. Hii husaidia kuimarisha fikra na ujifunzaji binafsi. Kwa ufupi, napenda mchezo katika kikundi na pia peke angu kulingana na lengo la mchezo, furaha, mazoezi au kujifunda.

Ninajihisi vizuri lakini kwa taadhari kuhusu wasilisho. Kwa upande mmoja, wasilisho unipa nafasi ya kueleza mawazo yangu, kushiriki maarifa na kuonyesha uelewa wa mada fulani Nikijiandaa vizuri, huwa najisikia, najiamini na ninaweza kuwasilisha hoja kwa uwazi Hata hivyo, kama ilivyo kwa watu wengi, wakati mwingine kuna msisimiko au hofu kidogo kabla ya kuanza Ofu hiyo hunisaidia kujiandaa zaidi, kupanga maudhui, kufanya mazoezi na kuhakikisha ujumbe unawafikia wa sikilizaji kwanjia rahisi kuelewa Kwa ujumla, naona wasilisho kama fursa ya kujifunza na kukua. Kwani kila wasilisho uniongeza ujasiri, ujuzi wa mwasiliano na uwezo wa kujieleza mbele ya watu.

Wakati wa baridi kali, napenda kufanya mambo ambayo yananipa joto na faraja. Huku nikiepuka hatari za baridi. Kwanza, napenda kubaki ndani ya nyumba au kwenye sehemu zenye joto. Nikivaa nguo za kifurushi kama koti, skafu na glovu. Hii husaidia kulinda mwili na kupunguza hatari ya kuugua. Pili, napenda kufanya vinywaji vya joto kama chai, kakao au supu ya joto, ambavyo husaidia kuimarisha hali ya joto mwilini. Pia mara nyingine napenda kusoma kuangalia vipindi au kufanya kazi ndogo za nyumbani ili wakati usiwe bure na pia ni njia nzuri ya kustarehe vile vile ikiwa kuna fursa napenda matembezi mafupi ya joto mchana au michezo ya ndani kama kucheza body au video games ambayo hunisaidia kusalia na furahi huku mwili ukiwa bado kwenye joto Kwa ufupi, wakati wa baridi kali napendelea mchanganyiko wa kujilinda na joto, kufanya shughuli ndogondogo za kufurahisha na kuepuka hatari za kiafya.

Usiku kabla ya kulala, napenda kufanya mambo madogo yanayosaidia kupumzika na kujianda kwa usingizi mzuri. Kwanza, mara nyingi husoma kidogo au kupitia masomo, hadithi au habari za siku ili akili ipumzike pole pole. Hii pia usaidia kupanga mawazo na kupunguza msongo wa mawazo. Pili, napenda kufanya shuguli za kupumzika kama kusikiliza muziki tulivu, kutafakari au kufanya mazoezi madogo ya kupumua. Shuguli hizi uzisaidia mwili na akili kupunguza harakati na kuanda mfumo wa usingizi Haidha, napenda kuandaa mambo ya kesho kama mavazi, chakula cha asubuhi, au vitu vya shule au kazi ili asubuhi iwe na urahisi na kupunguza wasiwasi Mwisho, huwezi kusahau kuweka simu mbali au kuzima taa za ziada ili usingizi uwe na ubora zaidi Kwa kifupi, usiku kabla ya kulala napenda mchanganyiko wa kusoma, kupumzika na kupanga kesho ili kufika usingizini kwa utulivu na kuamka kwa nguvu.

Ndio, napendelea kuoga kwa maji ya moto. Hasa katika hali za baridi au wakati mwili unajisikia uchovu. Kuoga kwa maji ya moto kunaleta faraja kubwa kwa mwili na akili. Maji ya moto husaidia kupunguza misuli kuumuka na kutua msukumo wa kupumua vizuri. Jambo ambalo hufanya mtu ajisikie tulivu na kupunguza msongo wa mawazo. Aitha, kuoga kwa maji ya moto kunasaidia katika mzunguko wa damu. Kwani hupanua mishipa ya damu na kusaidia kuondoa uchovu wa misuli ulio kusanya mwilini Zaidi ya hayo, maji ya moto husaidia pia katika usafi wa mwili kwa njia ya kufungua pores za ngozi Hivyo kufanya usafi kuwa wakina Wakati mwingine, kuoga kwa maji ya moto ni sehemu ya utaratibu wa kupumzika baada ya siku ndefu za kazi au shule Kwani hutoa hali ya starehe inayo saidia mtu kulala vizuri usiku. Kwa upande wa afya ya akili, mtu anapokuwa na hali ya joto mwilini kupitia maji ya moto, huongeza hisia za starehe na kupunguza mfadhaiko. Kwa hivyo, kuoga kwa maji ya moto si tu jambo la usafi, bali pia ni sehemu ya kutunza afya ya mwili na akili. Hii ndiyo sababu napendelea zaidi maji ya moto kuliko maji baridi. Ingawa wakati mwingine, maji baridi yanaweza kuwa ya kuburudisha hasa kwenye joto kali.

Uzoefu wa kushangaza ambao umenivutia sana nililipokuwa nikiwa kwenye mlima wa juu, nikishuhudia jua likichomoza huku wingu zikielea chini yangu. Hali hiyo ilikuwa kama kuona dunia kutoka pahali pa hadithi. Hali ya utulivu, rangi za ajabu za asubuhi na upepo wa baridi ukipuliza nywele. Nilihisi mchanganyiko wa hofu kidogo na furaha kubwa, kama vile mimi ndiye mtu pekee duniani aliyeona uzuri huo. Kwa kweli, tukio hilo lilinifanya nadhani kuhusu jinsi. Maisha ni mafupi na jinsi kila wakati unavyoweza kuwa wa kipekee, ikiwa tu tutaliona kwa macho ya mshangao. Pia, lilinifundisha kuwa mara nyingine kushugulikia changamoto, kama kupanda mlima mrefu na mkali, utoa zawadi sizisizotarajiwa. Sio tu kwa kuona uzuri wa asili, bali pia za kujijua mwenyewe na nguvu zako. Hii ndio aina ya uzoefu wa kushangaza ambao huwezi kuupata kila siku na kwa kweli nilihisi kwamba atua niliyopanda ili kufika kile kilicho juu lilikuwa ya thamani kubwa kuliko nilivyotarajia.

Kuanzisha mradi mpya wa kazi kuna hitaji mpango wa makini na hatuwa kadhaa zinazo fatwa kwa utaratibu. Kwanza, ninaanza kwa kuelewa madhumuni ya mradi. Kuelewa ni nini tunataka kufanikisha, ni matatizo gani tunayo yatatua, na ni matokeo gani yanayo tarajiwa. Hii usaidia kueka msingi mzuri wa mradi na kuhakikisha kila atuwa inaendana na lengo kuu. Baada ya hapo, ninafanya uchambuzi wa awali au tafiti ndogo. Kukusanya tarifa muhimu kuona rasilimali zinazo itajika na kutambua changamoto zinazo weza kujitokeza hii ni muhimu kwani usaidia kupanga njia bora za kushugulikia matatizo na kupunguza hatari zinazo weza kujitokeza hatua inayofata ni kupanga ratiba na kugawa majukumu hapa, ninaweka hatua ndogondogo za kutekeleza mradi na ninaamua ni nani atakaye fanya kila kazi Ikiwa ni mradi wa kikundi, kuhakikisha kila mshiriki anaelewa jukumu lake ni muhimu sana ili kila mmoja awe na uwajibikaji. Kisha, ninapanga utekelezaaji wa mradi kwa hatua. Hii ni kuanza kutekeleza kazi ndogo ndogo, kufatilia maendeleo au kuhakikisha kila kitu kiko kwenye mstari unao tarajiwa. Mara nyingi, ufanyika tathmini ndogo ndogo ili kuona kama mradi unendelea kama ilivyo pangwa na kurekebisha pale ambapo kuna mapungufu. Mwishowe, baada ya kumaliza mradi, inafanya tathmini ya mwisho kuona mafanikio yaliyo patikana, changamoto zilizo jitokeza na somo nilililo jifunza hii usaidia kuongeza ufanisi kwa miradi ya baadaye na kuhakikisha kila mradi unaongeza uzoefu na maarifa Kwa kifupi, kuanzisha mradi mpya ni mchanganyiko wa kupanga kwa makini, kutekeleza kwa nidhamu na kutathmini ili kuboresha matokeo ni mchakato unaohitaji uwazi wa malengo kupanga rasilimali na udhabiti wa kutekeleza hatua kwa hatua.

Kila mtu ana mpangilio wake wa kuenda maktabani, lakini kwa upande wangu, ningesema kwamba kuenda maktabani ni jambo la mara kwa mara, hasa wakati kuna kujifunza au utafiti wa kufanya. Kwa kawaida, mtu anaeza kuenda angalau mara moja au mbili kwa wiki ili kukagua vitabu vipya, kukopa au kurudisha vitabu, au kupata taadhari za kitaaluma. Maktaba si tu mahali pa kukopa vitabu ni sehemu ya kupata utulivu na kuzingatia masomo bila usumbufu wa kila siku. Pia ina vitabu vya aina mbalimbali kama vile sayansi, fasihi, historia na teknolojia Hivyo mtu anapokuwa maktabani anapata fursa ya kupanua maarifa na ufahamu wake Kwa baadhi ya watu, hasa wanafunzi au watafiti kuenda maktabani kunaweza kuwa kila siku au mara kadhaa kwa kila Kwa siku ikiwa kuna kazi ya maandiko au utafiti wa kina Hii inasaidia kujenga utaratibu mzuri, kujifunza na kuzingatia mafunzo kwa umakini Kwa kifupi, ni jambo linalofanyika mara nyingi kulingana na maitaji yangu, lakini thamani yake ni kubwa kwani linachangia kujenga maarifa na ufahamu wa kina.

Kushiriki katika jamii yangu ni jambo muhimu sana kwangu kwa sababu hunipa na fasi ya kuchangia maendeleo ya watu wanaonizunguka na kujenga mausiano enye maana. Ushiriki huu hausishi mambo makubwa pekee, bali pia vitendo vidogo vinavyoweza kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya wengine. Kwanza, ninashirika kwa kutoa msaada pale inapo itajika. Hii inaweza kuwa kusaidia jirani kushiriki katika shuguli za kijamii au kujitolea katika miradi inayolenga kuboresha mazingira na ustawi wa jamii kwa ujumla. Pili, ninajitahidi kushiriki kwa njia wasiliano na ushirikiano. Kushirikiana na watu wengine kusikiliza mawazo yao na kutoa maoni kwa yeshima usaidia kujengo umoja wa mshikamano. Katika mikutano ya kijamii au shuguli za pamoja, kushiriki mawazo na uzoefu kuna saidia kutatua changamoto na kuleta suluhisho zinazo kubalika na wengi. Either kushiriki katika elimu na uhamasishaji ninjia nyingine muhimu, kutoa taarifa sahihi, kushirikisha maarifa, au kusaidia wale wanaoitaji muongozo kuna changia kuinua kiwango cha ufahamu ndani ya jamii. Zaidi ya hayo, ninashiriki katika jamii yangu kwa kuzingatia maadili mema kama heshima, uaminifu na uwajibikaji. Tabia njema za mtu mmoja zinaweza kuwa mfano mzuri kwa wengine na kuhamasisha mabadili kochanya. Hata katika shuguli za kila siku, kama kudumisha usafi, kueshimu sheria na kushirikia na kwa amani kuna changia sana maendeleo ya jamii. Kwa ujumla, kushiriki katika jamii yangu ni njia ya kuonyesha kuwa mimi nisehemu ya wengine, si mtu aliejitenga. Ni kupitia mshikamano, msaada wapamoja na ushirikiano ndipo jamii inaweza kukua na ustawi. Ushiriki kwangu, hata kama ni mdogo, ni mchango muhimu katika kujenga jamii bora, yenye amani na maendeleo endelevu.

Ndio, ninaona kutembea msituni ni jambo zuri sana. Hali ya hewa, sauti za wanyama na harufu ya miti huunda mazingira ya kupumzika akili na mwili. Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili bila kua ndani ya gym. Kwa wengine, ni fursa ya kutafakari au kushirikiana na marafiki. Kutembea msituni ni uzoefu wa kipekee unaounganisha mwili akili na roho. Miti yenye majani mabichi, sauti ya ndege na wanyama wadogo, pamoja na harufu ya udongo na maua huunda mazingira ya amani ambayo ni mgumu kupata mjini Wakati unasogea polepole kwenye njia za msitu moyo unapumzika na akili kupata nafasi ya kuondoa mawazo ya kila siku ni njia nzuri ya kufanya maoezi ya mwili bila shinikizo Kwani kutembea kwenye mteremko au kati ya miti kuna changia nguvu za miguu na ustahimilivu Zaidi ya faida za mwili kutembea msituni kunatoa fursa ya kutafakari na kuungana na asili Unaweza kuona mabadiliko madogo ya maisha ya wanyama au mimea, jambo linalo kufundisha uvumilivu na kutambua uzuri wa maelezo madogo. Kwa baadhi ya watu ni wakati ya kufikiria juu ya maisha, kupanga malengo au hata kupata msukumo wa ubunifu. Pia, ikiwa hunena na marafiki au familia ni fursa ya kushirikiana, kucheka na kujenga kumbukumbu za pamoja. Kwa ujumla, kutembea msituni ni zaidi ya mazoezi, ni uzoefu wa kiroho na kisaikolojia unaokuwezesha kupumzika, kufurahia uzuri wa asili na kupata amani ya ndani.

Nitachagua Microsoft. Microsoft ni kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi kwa sababu ya udhabiti, uaminifu na mchango wake mkubwa katika maendeleo ya elimu, biashara na huduma za kijamii Kwa miongo mingi, imekua ikitoa bidhaa zinazo tumiwa kila siku na mamilioni ya watu duniani, kama vile Windows, Microsoft Office na huduma za wingu. Programu hizi zimekua muhimu katika shule, hospitali, ofisi za serikali na mashirika binafsi Jambo linalo onyesha kiwango cha juu cha kuaminika sababu nyingine ya kuhifanya Microsoft kuwaminika ni msistizo wake katika usalamu wa tarifa Kampuni hii mewekeza sana katika kulinda data za watumiaji na kuimarisha mifumo yake dhidi ya mashambulizi ya mitandaoni Hili ni jambo muhimu sana katika dunia sasa ambapo teknolojia inausishu wa moja kwa moja na taarifa binafsi na zakita aluma. Zaidi ya hayo, Microsoft imeonyesha uwajibikaji kwa jamii kwa kuekeza katika elimu ya teknolojia, kusaidia wanafunzi na elimu na kuimiza matumizi ya teknolojia kwa maendeleo endelevu. Kwa jumla, Microsoft ni mfano wa kampuni ya teknolojia inayochanganya uvumbuzi, uaminifu na uwajibikaji na ndiyo sababu ninaichagua kama kampuni ninayoiiamini.

Kumbukumbu nzuri ninayo kutoka utotoni ni zile nyakati za kucheza bila wasiwasi na marafiki wa mtaa Asa jioni baada ya shule. Tulikuwa tukikusanyika uwanjani au barabarani, tukicheza mchezo kama mpira wa miguu, kuruka kamba, au mchezo wa rede. Hakukuwa na simu wala vitu vingu vya kisasa, lakini furaha ilikuwa nyingi. Kicheko kelele za watoto na ushindani wa kirafiki vilifanya kila siku iwe ya kipekee Kumbukumbu nyingine ya thamani ni wakati wa kukaa na familia Hasa nyakati za jioni au wikendi kukaa pamoja tukila chakula pu kimoja kusikiliza hadithi kutuka kwa wazazi ya wazee na kufundishwa maadili ya maisha kilinijenga sana hadithi hizo zilikuwa na mafunzo kuhusu heshima bidii na kushirikiana na wengine mambo ambayo bado yananiadhiri hadi leo Pia ninakumbuka furaa ya sikukuu na likizo hasa tulipokuwa tukitembelea ndugu au kuenda kijijini huko kulikuwa na uhuru wa kukimbia, kusaidia kazi ndogondogo na kujifunza maisha kwa vitendo Kumbukumbu hizi za utotoni hudipa tabasamu kila ninapozikumbuka na hunikumbusha umuhimu wa unyenyekevu, upendo na kufurahiya mambo madogo maishani.

Ninapenda kula nje ya nyumbani katika maeneo tulivu na yenye mazingira safi Hasa migahawa ambayo hutoa chakula kitamu na uduma nzuri sehemu kama migahawa midogo ya mitaani huwa na mvuto wa kipekee kwa sababu chakula chake Mara nyingi huwa cha asili na kinapikwa kwa uangalifu mkubwa Harufu ya chakula, tabasamu la waudumu na hali ya ukarimu hunifanya nijiskie nyumbani hata nikiwa nje Pia napenda kula katika migahawa ilio wazi au yenye manthari nzuri kama karibu na bustani au maeneo yenye upepo mwanana kula katika mazingira kama haya kunanipa utulivu na kunifanya nifurahie chakula changu zaidi Mara nyingi sehemu hizi huwa bora kwa kupumzika na kuzungumza na marafiki au familia bila haraka Kwa ujumla, sio sana mahali pa gharama kubwa ninavyopendelea Bali ni mahali penye chakula kizuri, kusafi na hali ya amani sehemu kama hizo hunifanya nifurahie muda wangu wa kula nje ya nyumbani na kuacha kumbukumbu nzuri kila ninapokwenda.

Mimi hutazama video mtandaoni kupitia majukwaa mbalimbali, lakini mojawapo ya maarufu zaidi ni YouTube. YouTube ni jukwaa linalopatikana kwa urahisi kupitia simu, kompyuta au televisheni janja na halihitaji malipo ilikufikia video nyingi. Linatoa aina mbalimbali za video kama vile za elimu, burudani, muziki, habari, vipindi vya kufundisha na vlogs. Hii inafanya YouTube kuwa chaguo linalofaa kwa watu wa rika na maslai tofauti. Zaidi ya hayo, YouTube hurusu watumiaji kutazama video wakati wowote na mahali popote ilimradi kuna muunganisho wa interneti. Pia huwapa watumiaji uwezo wa kuchagua video kulingana na mapendekezo yao, jambo linalorahisisha kupata maudhui yanayovutia. Kwa sababu ya urahisi wake upatikanaji wa bure wa wingi wa maudhui YouTube imekua mojawapo ya njia kuu ambazo watu hutumia kutazama video mtandaoni.

Mazingira ya kazi ninae ya pendelea ni yale yenye amani, heshima na ushirikiano mzuri kati ya wafanyi kazi. Napenda sehemu ya kazi ambayo watu wana heshimiana, wanasaidiana na wasiliana kwa uwazi bila hofu. Hali kama hiyo unipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kuchangia mawazo yangu bila kujisikia kudharauliwa. Pili, napendelea mazingira ya kazi yenye nidhamu lakini ya sio na msongo mkubwa wa mawazo. Kuwa na ratiba ilio wazi, majukumu yanayo eleweka na uongozi unawasikiliza mawazo ya wafanya kazi kuna ni saidia kufanya kazi kwa ufanisi. Mazingira haya unijengea kujiamini na kunifanya, nijisikie kuwa sehemu muhimu ya timu. Zaidi ya yote, na thamini mazingira ya kazi yanayotoa nafasi ya kujifunza na kujiendeleza. Kazi inayo toa changamoto chanya, mafunzo na fursa ya kukua kitaaluma unifanya nipende kazi yangu zaidi. Mazingira kama haya unisaidia kutua uwezo wangu wote na kufurahia kile ninacho fanya kila siku.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha thamani ambacho kina maana kubwa kwangu. Si kwa thamani ya pesa pekee, bali kwa thamani ya kihisia. Kitu hicho kinanikumbusha safari yangu ya maisha, juhudi nilizopitia, na watu muhimu waliokuwa sehemu ya mafanikio yangu. Kukiangalia hunipa motisha ya kuendelea kusonga mbele hata ninapokutana na changamoto. Ninakiifadhi kitu hicho kwa uangalifu mkubwa. Nikihakikisha ni kiko mahali salama na kisichoweza kuharibika kirahisi. Si kila mtu anayekijua au kukiona, kwa sababu naamini vitu vya thamani vinahitaji kulindwa ili kudumisha maana yake ya kipekee kuhifadhi kitu hicho kinanipa utulivu wa moyo na kunifanya nijisikie salama Kwa ujumla, kuhifadhi kitu cha thamani ni njia yangu ya kutunza kumbukumbu na kujikumbusha nilikotoka na nilipoelekea kinaendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu na hunipa nguvu ya kuendelea kuthamini kila hatua ninayopiga.

Ninapendelea kitanda kigumu kwa kiwango cha kati. Si kigumu kupita kiasi wala laini sana. Aina hii ya kitanda hunipa msaada mzuri wa mgongo na mwili kwa ujumla. Hivyo hunisaidia kulala vizuri na kuamka bila maumivu. Kitanda kigumu kiasi hufanya mwili ukae katika mkao sahihi wakati wa usingizi. Ingawa kitanda laini sana kinaweza kuonekana cha kufurahisha mwanzoni. Mara nyingi hunifanya nijisikie kama mwili unazama na kukosa msaada wa kutosha. Hali hii inaweza kusababisha maumivu ya mgongo au shingo baada ya muda. Ndio mana napendelea kitanda chenye usawa mzuri kati ya ugumu au laini. Kwa ujumla, kitanda kizuri ni kile kinachomruhusu mtu kupata usingizi mzuri na wakutosha. Usingizi bora hunichangia afya njema, nguvu ya kufanya kazi na hali nzuri ya mwili na akili kila siku.

Wakati napoitaji kustarehe, napendelea kuchukua muda wa kufanya shuguli zinazonipeleka mbali na msongo wa kazi na mawazo wa kila siku Mara nyingi napenda kusoma kitabu kizuri au kusikiliza mziki unaonipa utulivu Kwani kunanisaidia kupumzika akili na kurejesha nguvu za kufikiri Pia napenda kutembea au kuwa nje mahali penye hewa safi na mandhari tulivu kutembea kunanisaidia kupumzika kiakili na kimwili na kunanifanya nijisikie kuwa na uhuru wa amani Mara nyingine, nitachagua kuangalia filamu au mfululizo wa televisheni ili kuondoa mawazo na kujiburudisha kwa muda mfupi. Zaidi ya yote, napenda kutumia muda na marafiki au familia kwa mazungumzo ya heshima na kicheko. Kustarehe kwa njia hii kunanifanya nipate furaha ya kweli, kuraisisha msongo na mawazo na kurejesha nguvu za kuendelea na shuguli za kila siku kwa ari na motisha.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti kwa njia mbalimbali katika maisha ya kila siku. Teknolojia hii imenisaidia kuraisisha mawasiliano, kujifunza na kujiburudisha. Kwa mfano, kutumia simu au vifaa vya kisasa kinaniwezesha kusikiliza maelekezo ya sauti, kurekodi maelezo muhimu au kuwasiliana na wengine kwa uraisi zaidi. Pia, ninatumia teknolojia ya sauti kwa ajili ya elimu na kazi. Kusikiliza miadhara iliorekodiwa, podikasti au maelezo ya kitaalamu unisaidia kujifunza hata nikiwa safarini au nikifanya kazi nyingine teknolojia ya sauti unipa fursa ya kupata maarifa kwa njia rahisi na inayookoa muda.Kwa ujumla, teknolojia ya sauti imekua sehemu muhimu ya maisha yangu. Imenisaidia kuongeza ufanisi, kuboresha mawasiliano na kufanya shuguli nyingi kwa urahisi zaidi. Naiamini kama nyenzo muhimu inayochangia maendeleo na ubunifu katika jamii ya kisasa.

Wakati umeme unapokatika, ninajitahidi kutumia muda huo kwa njia ya kustarehe na kufanya mambo ya siyoegemea teknolojia. Kwanza, mara nyingi huangalia ikiwa nilikuwa ni kifanya kazi yoyote muhimu na kujaribu kuandika au kupanga mawazo yangu kwenye daftari au karatasi. Hii husaidia kuendelea kuwa na mpangilio hata bila ya kutumia vifaa vya kielektroniki. Pia, napenda kutumia muda huo kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo ndani ya nyumba. Kutembea au kufanya mazoezi ufanya mwili ni raisi na akili ipate pumziko. Wakati mwingine, ninaeza pia kutumia fursa hiyo kusoma kitabu, kusikiliza sauti ya asili, au kuzungumza na familia bila kuingiliwa na televisheni au simu. Mwisho, wakati umeme unapokatika, ujenga tabia ya kuwa mtulivu na kutumia muda kwa ubunifu. Badala ya kukasirika au kuwa na wasiwasi, ni njia nzuri ya kujifunza kuwa na subira na kuthamini wakati wa sasa bila teknolojia.

Ninapo sherekea siku yangu ya kuzaliwa, huwa na chukulia siku hiyo kama muda wa shukrani na tafakari juu ya maisha yangu. Huwa na shukuru kwa uhai, afya na atua niliopigi katika mwaka uliopita. Mara nyingi uanza siku kwa utulivu, nikitenga muda wa kufikiria malengo yangu na mambo ni nayotaka kuboresha katika maisha yangu. Badae, napenda kusherekea kwanjia raisi lakini yenye maana. Kwani natunia muda na watu wakaribu kama familia na marafiki, tukizungumza, tukicheka na kushirikiana chakula Sio lazima hiwe sherehe kubwa Bali ni kushirikiana furaha na upendo kula pamoja na kubadilishana salamu unifanya nijisikia kuthaminiwa na kupendo Mwisho wa siku, ujitunza kwa kufanya kitu kinachonifuraisha binafsi kama kusikiliza mziki ni na upenda, kutazama filamu au kujipa zawadi ndogo kama kumbukumbu ya siku hiyo maalumu Kwa jumla, ninaona siku yangu ya kuzaliwa kama wakati wa kusherekea maisha kukumbuka nilipotoka na kujipa matumaini mapya ya mwaka unaofuata. Ninapusherekea siku yangu ya kuzaliwa, zawadi ninayopenda kupokea si lazima iwe ya kifedha. Mara nyingi, ni vitu vidogo vinavyonifuraisha na kunikumbusha kuwa watu walifikiri juu yangu. Zawadi kama kitabu kizuri, kipande cha sanaa, au kitu cha kipekee cha kukumbuka huburudisha moe wangu. Ni zawadi hizi za kipekee na za kihisia ambazo ufanya siku hiyo kuwa maalumu zaidi kuhusu chakula napenda keki tamu yenye ladha ya chokoleti au vanila na mara nyingine pia ufuraihia vyakula vya asili vinavyo pikwa nyumbani keki ni kitu cha msingi kwenye sherehe yangu Kwani uleta furaha na uwaleta watu pamoja katika kicheko na shangwe Zaidi ya chakula napenda pia kushirikiana na marafiki na familia katika mazungumzo ya furaha kucheka na kusherehekea pamoja Kwa upande wa sherehe, hile nilio ipenda zaidi ilikuwa chitiku yangu ya kuzaliwa nikua na familia na marafiki wa karibu Tukishirikiana chakula, keki na michezo midogo midogo ya kufuraisha Hii sherehe haikuwa kubwa au gali Lakini ilijaa upendo, tabasamu na kuwa kumbu kumbu nzuri ambazo bado unikumbusha thamani ya familia na urafiki Shere hiyo ilibaki kuwa ya kipekea kwa sababu ilinifanya nijisikia kuthaminiwa na kupendwa.

Ninapenda kuwa mahali palipo na utulivu na hali ya amani, mahali ambapo mtu anaweza kujisikia huru na salama. Mazingira yasio na kelele nyingi hunisaidia kufikiri vizuri, kufumzika na kujitafakari. Sehemu kama hizi hunipa nafasi ya kuwa na muda wangu binafsi na kurejesha nguvu za akili na mwili. Pia, napendelea mahali penye mazingira safi na mandhari ya kuvutia. Kama sehemu zilizo na miti, bustani au karibu na maji. Kuwa karibu na maumbile hunifanya nijisikie kuwa mwenye furaha na utulivu wa ndani. Hewa safi na mandhari nzuri hunipa hamasa na kunifanya nijisikie karibu zaidi na maisha. Zaidi ya yote napenda kuwa mahali penye watu wanaoniheshimu na kunifanya nijisikie kukubalika. Iwe ni nyumbani, kazini au mahali pa pumziko. Mazingira yenye upendo, ushirikiano na mawasiliano mazuri hunifanya nijisikie vizuri na kufurahia kuwa hapo.

Mtu anaeanza kazi anapaswa kuelewa kwamba mafanikio hayaji maramoja, bali anaitaji bidii, subira na kujifunza kila siku. Kwanza, napendekeza apewe umuhimu mkubwa wa kujifunza na kuelewa majukumu yake vizuri. Kwani msingi mzuri wa maarifa ni muhimu sana katika atua za mwanzo. Kuuliza maswali, kutafuta ufafanuzi pale panapoitajika na kushirikiana na wenzake kuna saidia kujenga ujuzi na kuondoa hofu ya kufanya makosa. Pili, napendekeza kujenga tabia nzuri ya mawasiliano na eshima. Kuwa na uwelewa na ueshima wa wenzako na wateja ufanya kazi kuwa raisi na ufungua milango ya fusa mpya. Tabia za eshima, subira na usikivu uboresha mausiano kazini na kufanya mtu ajulikane kwa sifa nzuri. Tatu, kusimamia mda wa mpangilio ni muhimu. Kujua kipa umbele cha kazi, kuandaa ratiba na kumaliza majukumu kwa wakati kuna saidia kuondoa msongo na kuboresha ufanisi. Mwisho, napendekeza kuwa na mtazamo chanya na kukabiliana na changamoto Kila kazi ina changamoto zake, lakini kuzipokea kama fursa ya kujifunza kuna saidia kukua kitaaluma na kibinafsi Kwa kifupi, mtu anayeanza kazi ya weke bidii, eshima, subira na mtazamo chanya kama msingi wa mafanikio yake.

Ninapendelea hali ya baridi kidogo kuliko joto kali, kwa sababu baridi hufanya mtu wa ajiskize mtulivu na haiwi na joto kupita kiasi Ninapendelea hali ya baridi kidogo kuliko joto kali, kwa sababu baridi hufanya mtu wa ajiskize mtulivu na haiwi na joto kupita kiasi Hali ya baridi kidogo unisaidia kuwa makini, kufanya kazi kwa ufanisi na pia kupumzika viema wakati wa kulala Napenda baridi inavyo faa Zaidi baridi hunifanya nifurahie shughuli za nje kama kutembea, michezo au kubadilishana mawazo na marafiki bili kusumbuana na jua kali. Kwa upande mwingine, joto kali mara nyingi ufanya mtu ahisi uchovu wa raka, kutojisikia vizuri na kukosa wa masa ya kufanya kazi ya ukustarehe Kwa hiyo, baridi kidogo ni rafiki yangu, inaniwezesha kufanya mambu kwa uraisi, kwendelea na shuguli za kila siku kwa nguvu na kunipa isia ya utulivu na raha.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati na pendelea kufuata mpangilio mzuri na kuwa na nidhamu binafsi. Kwanza, huanza kwa kupanga kazi kwa kuorodesha kila jambo muhimu na kipaumbele chake. Hii inasaidia kuona nini kinahitajika kuanza kwanza na kinachoweza kusubiri. Hivyo kuondoa msongo wa mawazo. Pili, hujipanga ratiba ya kazi na kueka muda maalumu kwa kila kipengele. Kuwa na muda uliowekwa kufanya kazi iwe rahisi kufuatilia na kuhakikisha kila kitu kinakamilika bila kuchelewa. Katika kipengele hiki, pia ni muhimu kuepuka usumbufu kama simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi. Tatu, hujaribu kuzidisha ufanisi bila kufuata haraka. Kufanya kazi kwa makini na kwa ubora, lakini bila kuchelewa. Hii ina hakikisha kazi ya haikamilishi kwa haraka, lakini pia haibaki bila kukamilika. Mwisho, uhakikisha kukagua kazi mara mbili kabla ya kumaliza ili kuhakikisha kila kitu kiko sahiki na kamili. Njia hizi zote huchangia kumaliza kazi kwa wakati, kupunguza msongo wa mawazo na kujenga tabia ya kazi yenye ufanisi na nidhamu.